Mimi ninapendelea viatu vyenye visigino virefu. Kama mwanamke yaani naona nikivaa viatu vyenye visigino virefu ninakaa mrembo sana. Nikivaa viatu vyenye visigino virefu lakini sio sana na rinda au na sketi ninakaa mrembo sana. Lakini muda mwingine pia napenda viatu vya mchezo sababu inakuwa rahisi kuvaa na nguo tofauti tofauti. Pia kuna wakati napendanga kuvaa tu viatu vyo vyote vina vyo endana na mavazi yangu.

Ndiyo, mimi ninapenda sana huo utaratibu wa kugawanya taka zangu. Ninapenda kutenganisha plastiki, karatasi na hata mabaki ya chakula. Mabaki ya chakula ninapenda sana kugawanya kutoka kwa taka zingine kwa sababu ninapenda kupea wale watu wenye wako na ndege, wanawezapea hizo chakula. Halafu plastiki kuna watu ambao wanakuja kuchukua hizo plastiki na kwenda kuzitumia tena kutengeneza plastiki zingine mpya. Karatasi nayo nazigawa ili nizichome ndio zisikuwe zinaharibu mazingira na uchafu lakini pia naweza kuzikusanya halafu wale watu ambao wanachukuanga hizo takataka wakienda kuzitumia kwa njia mbalimbali wanakuja kuzichukua.

Mimi sipendi kuchelewa. Ninapenda kufika mahali ninahitajika kufika kwa wakati unaofaa. Kuchelewa ni tabia ambayo ni mbaya sana tena mtu haitaji kuchelewa akienda mahali. Kwa hivo ni vizuri mtu kuwahi na mimi ninajitahidi sana kufika mahali ninahitajika kufika kwa wakati unaofaa.

Kwa kweli mimi napenda majira yote, kwa sababu majira yote huwa husaidia majira ya masika hutusaidia sana kupanda mimea kama mahindi, maharagwe. Na inatusaidia sana kwa sababu udongo unakua na unyenyekevu mzuri. Alafu majira ya vuli yenye mvua kidogo hutusaidia kupanda mimea kama mboga, za aina tofauti tofauti. Alafu pia majira ya kiangazi husaidia kukausha mimea kama mahindi, maharagwe na kutuwezesha kutoa kwa shamba kwa hivyo mimi hupenda majira yote kwa sababu majira yote husaidia katika sehemu tofauti tofauti.

Wakati niko na familia yangu, ninapenda sana kutumia huo muda kwa kukaa na wao kwa furaha, kuangalia fila filamu mbalimbali, kuimba pamoja, kuomba pamoja, kukula pamoja, kucheza michezo tofauti tofauti pamoja, kusherehekea pamoja. Napenda sana kutumia muda nikiwa na familia yangu kwa njia ambazo zinaleta furaha kwa sisi wote.

Nikilinganisha baridi na joto mimi hupendelea joto kwa sababu kukiwa na baridi mtu anafungana kifua sana na kukiwa na baridi pia mtu anaweza kuwa mgonjwa. Lakini kukua na joto unaweza oga na maji baridi, unaeza kunywa maji baridi na ni rahisi sana kuwa wakati wa joto kuliko wakati wa baridi.

Nimewahi safiri mahali watu wanaogelea, na wa palikuwa pahali pazuri sana, tulikuwa tunaogelea mimi na marafiki zangu. Nimewahi tembelea mahali kuna wanyama pori. Nimewahi tembelea mahali kuna ndege, tofauti, wenye rangi nzuri. Nimewahi tembelea mahali wamepika vyakula tofauti na kufurahia sana.